Naam bila shaka mimi nimewahi kuenda katika tamasha mingi sana katika muziki Oh yes katika mombasani mimi nimeenda wataita tunapenda katika sana kuenda tamasha za muziki Inatupa ama inainihanga ya maisha Tamasha za muziki hili ni jambo zuri sana ile inayoguza moyo wa karibu kila mtu ngoja nikuambie jinsi ninavyo linda mimi kama kiumbe jinsi ninavyojilinda mimi kama mwanadamu aliyewahi kukirudhia kuimba na hata kuangalia tamasha kadhaa katika maisha yangu umuhimu wa tamasha la muziki ziko mingi sana Tamasha la muziki sio tukio tu burudani tu bali ni jambo la kisaikolojia kijamii na hata kiroho Muunganiko wa kijamii ambapo ni social cohesion ni kitu ya kwanza ambapo fikiria hili watu elfu moja kutoka familia tofauti Adi tofauti dini tofauti Wameshika mikono wao, wakisherehekea ya wimbi moja la muziki na kwa muda wa saa kadhaa, tofauti zote zina kupotea Tuna imba nyimbo moja, tuna cheza densi moja, tuna angalia kitu kimoja na hii inaleta hisia kubwa sana katika mtu mmoja na ushirikiano Inatufundisha kwanza, pengine nguvu za kubwa Zaidi kuliko mabishano yetu ni nguvu ya ushiriki ya furaha kwa pamoja ya pili ni uthibiti wa hisia ambapo ni oeshon Muziki inagusa sehemu ya akili ilionahisia Tamasha ni mambo ya kupotea na unaweza kuwa na muziki ya huzuni na wakati huo, huo kwa watu wangalia kuishia kujisikia huru Unaweza kukimbia katika muziki wa furaha na watu wanaoruka shangwe hii na aina ya kutakasa isi ni kama kufanya mazoezi ya kiroho ambapo, unatoka ukitoka ukipumua vizuri ya tatu ni umamishaji wa nguvu ambapo kuona msanii mkongwe akipitia ngoma kwa nguvu au kuimba kwa kipaji kinaweza kukuvutia kwa namna usiotekeleza tena pia inakuonyesha uwezekano wa binadamu inakuimbia na kama mimi ninaweza kusimama hapa mbele na watu elfu moja kutoka kile kinachokuita nayo wewe pia unaweza kufanikiwa katika nyanja yako ni motisha ku ya nne ni udumishaji wa umatamaduni ambapo tamashal a muziki kwa asali haswa sisi wataita na kama ya ngoma ya jadinli darasa la historia wanafunzi wanapata kuona kusikiza na kuhiti utamaduni wao katika kitenda huu Uwa inamaanisha sana katika ulimwengu wa kisasa ambapo vitu ya kigeni vingi vinajitokeleza nini kinaendelea tamashani, tamashani si tukio la kimuziki pekee Bali ni jamii ndogo inayojitengenezea wakati wake wa kanuni zake ya kwanza ni kuanzishwa ambapo huu ndio wakati wa mtarajio unajipanga unaiuliza nitaivaa nini unakutana na marafiki wakitembelea kwenye gari moja kuelekea ukumbuni hisia za kutarajiwa inafanya kila kitu kiwe na ladha maalum na hata rafiki inaweza kuwa na sehemu ya faragha ya pili ni kuingia kwenye ulimwengu mwingine ambapo unapoiona kwenye uwanja wa ukumbi Utaacha ulimwengu wa kawaida muda unapobadilika sherehe za kawaida hazitumiki tena Bali kuna mwanga tofauti ambapo ni sauti tofauti na watu wote wanataka kujivunia ni kama kuingia kwenye nchi za hajabu kwa ushirikiano wa msanii wa umma ambapo Hapa nipo jambo la kiroho linatokea ambapo msanii anapanda jukwaani anatoa nguvu zake watu wanithirika kwenye shangwe Kisha watu wanamapumziko ambapo yanafanywa bila maneno sauti na harakati ya mawimbi ya hisia msanii anapochukua nishati ya watu kuipeleka kwenye nyimbo zake Alafu anavurusha katika nishati hiyo ilioboreshwa ni mzunguko wa nguvu Basi ya nne ni sauti ya mwangaza ambapo siku hizi Tamasha ni jambo la kuwa na lakusikia maonyesho mwanga, madirisha ya moyo, mandhari zilizo badilika Aya yote ni sehemu ya hadithi inayosimuliwa katika muziki yanasaidia kuzimamisha mashiriki kabisa katika hiyo matukio Basi, ya tano ni maandalizi ya kiufundi ambapo nyumba zapazia, kuna ulimwenguni mwingine watu wanapoifanya kazi kwa sauti, mwanga wa usalama wako zaaji, na uzisaji wa chakula cha vinywaji ambapo ucho raji wa mapingu, mipango ya dharura Hii ni aina ya vita ya kipambanio ilio kuha kikisha kila mtu anafursa ya usalama katika mafunzo yake ya kuishi ni kwamba, watika mafunzo hapa ndipo pambo ya napovutia zaidi ketika tamasha la muziki la kuvutia mengi ya maisha usikoseza zaako kama msanii aliyechelewa furaha upoteza maisha pia ndo hiyo na kuna wakati wa kufanya jambo ingine wakati wa kusoma hivo kufanya kazi na kupumzika na kuomba kukosa kwa saa ya kumaanisha kosa furaha basi jiandalie vyema msanii yeyote mzuri anajitarisha siku nyingi kabla ya kukusanya jukwaani maisha pia inawatajia na maandalizi Ivo, ivo tunafanya katika tamasha.